Wakati mkuu wa mpira wa basibeli ni wakati wa usiku, wakati huu kila mahali huwa pametulia, hamna watu wengi na pindi napochezwa huweza kuburudisha.

Ndiyo kwa wakati mwngine ningependa kuangalia nyota hii ni kwa sababu ya kuanga utazama jinsi inavyoleta mwanga wake katika nchi na pia kuelewa zaidi kuhusu nyota hiyo.